Kwanza ninalichambua kwa makini ili kuelewa sababu zake na athara zake, kisha napanga hatua za kutatua tatizo kwa kutumia rasilimali, nilizo nazo na kushirikiana na wenzangu, pia napima suluhisho kadha ili kuona nilipi linafaa kazi vizuri.

Mimi hutumia wi-fi mara nyingi zaidi kuliko data ya simu hasa ninapokuwa nyumbani au kazini. Wi-fi hunisaidia kuokoa gharama na kutumia intaneti kwa muda mrefu bila wasiwasi. Hata hivyo ninapotaka nje au kusafiri hutumia data ya simu ili niendelee na kuwasiliana kupata taarifa muhimu na kufanya kazi zangu kwa urahisi.

Kwanza nachukua muda kuelewa malengo na matarajio ya mradi huo, kisha napanga hatua za kazi, kugawa majukumu na kuweka muda wa utekelezaji. Pia napenda kusanya taarifa muhimu na kushirikiana na timu mapema ili kuhakisha mradi unaanza vizuri na unaenda kwa mpangilio.